Mimi sana sana katika ununuzi wangu huwa natumia simu. Manake sikuhizi siwezi jazwea kuweza kutumia cash money ile hali ya kwamba nikona pesa kwenye hali makratasi. Sa mara nyingi, mimi natumia simu yangu kwenye unonuzi. Sana sana natumia ile mpesa kununua vitu ambazo nahitaji. Sa mara nyingi, mimi natumia simu kwa kuweza kununua yale ambayo nahitaji. Nikitumia simu, mimuisi ya kwamba pesa zangu, unapata pesa zako, ziko salama, na vile vile, yule ambaye unamshughulikia, unapata kwamba hawezi kujua masalio ya pesa yako, manake ni siri yako. Kwa hivyvo sana sana, hii hali ya kutununja vitu, kutumia kwenye simu imeboresha maisha zaidi.

Kitu kipya ambacho ningeanza kujifunza ni lugha mpya. Sana sana lugha ya kifaransa ni lugha ambayo ningependa kujifunza katika maisha yangu. Kwa hiyo ile kitu mpya ambayo nigependa kujifunza ni lugha ya kifaransa ambayo pia itaweza kunisaidia ni kuwasiliana na wenzangu katika lugha hiyo.